Ndio, napenda chakula cha haraka na kuna sababu nyingi zinazo nifanya nikivutie licha ya changamoto zinazo kizunguka. Chakula cha haraka kimekuwa sehemu ya maisha ya watu wengi katika dunia ya leo. Kwa sababu ya mtindo wa maisha. Uliojaa shughuli nyingi. Wakati mwingine, ratiba huwa ngumu sana, na mtu anahitaji chakula ambacho kinaweza kupatikana kwa urahisi. Bila kutumia muda mwingi wakupika au kusubiri. Katika hali kama hizo, chakula cha haraka hunisaidia sana kwa kunipatia suluhisho la haraka na la vitendo kuna kitu kingine kinachonifanya nipende chakula cha haraka; ni ladha yake. Mara nyingi, vyakula hivi hutayarishwa kwa viungo vinavyo sisimua ulimi na kuacha hisia ya kuridhika. Iwe ni viazi vya kukaanga, kuku wa kukaanga au chakula kingine cha haraka ladha yake hunifanya nijisikie nimefurahia mlo wangu. Hata baada ya siku ndefu na yenye uchovu kula chakula cha haraka chenye ladha, nzuri kunaweza kuinua hisia na kunipa furaha ya muda. Pia, chakula cha haraka hunivutia kwa sababu ya upatikanaji wake rahisi. Karibu kila mahali, kuna vibanda, mikahawa au maduka yanayouza chakula cha haraka. Hasa katika maeneo ya mjini hii hunifanya nisipate shida kutafuta chakula ninapokuwa safarini au nimechelewa. Urahisi huu hunipa uhuru wa kupanga muda wangu bila kuwa na wasi wasi mkubwa kuhusu wapi nitapata chakula. Hata hivyo, napenda chakula cha haraka kwa uangalifu ninaelewa kuwa si chakula bora kiafya endapo kitakuliwa mara kwa mara bila mpangilio. Ndio maana hujitahidi kukitumia kwa mbadala wa muda, si kwa chakula cha kila siku. Ufahamu huu hunisaidia kudumisha afya yangu huku nikiendelea kufurahia kile ninacho kipenda bila kujilaumu. Kwa upande mwingine, chakula cha haraka pia kina thamani ya kijamii kwangu. Mara nyingi, huliwa pamoja na marafiki au watu wa familia, hasa wakati wa matembezi au mikusanyiko isio rasmi. Kukaa pamoja, kucheka na kushiriki chakula cha haraka, huimarisha mahusiano na kuleta furaha ya pamoja. Katika hali hii, chakula si tu chanzo cha nishati, bali pia ni njia ya kuunganisha watu. Napenda pia ukweli kwamba siku hizi, kuna mabadiliko katika sekta ya chakula cha haraka. Ambapo, baadhi ya mikahawa, migahawa inaanza kuzingatia chaguo bora zaidi kia afya. Kuna vyakula vya haraka vilivyo na mafuta kidogo, mboga zaidi au mbinu za upishi. Hii hunipa nafasi ya kufurahia chakula cha haraka bila kuhatarisha sana afya yangu. Jambo linalo nifanya njisikie nimesawazisha ladha na ustawi wa mwili. Kwa ujumla, napenda chakula cha haraka kwa sababu ya urahisi wake, ladha nzuri na nafasi yake katika maisha ya kisasa. Ingawa si chakula cha kula kila siku, kina nafasi yake maalum katika maisha yangu. Kwa kutumia busara na nidhamu, ninaweza kukifurahia bila kuathiri afya yangu. Na hivyo, kufanya chakula cha haraka kiwe sehemu ndogo, lakini yenye furaha katika mtindo wangu wa maisha.

Ndiyo. Nimewahi kufuga mnyama. Na uzoefu wangu mkubwa ni kufuga ng'ombe. Kufuga ng'ombe. Kumekuwa sehemu muhimu mwingi wa maisha yangu. Kwa sababu kimenifundisha mambo mengi kuhusu uwajibikaji. Uvumilivu na thamani ya kufanya kazi kwa bidii. Kuanzia siku ya kwanza nilipoanza kushughulika na ng'ombe. Niligundua kuwa si jambo la muzaha. Bali ni jukumu linalohitaji muda, umakini na moyo wa kujitolea. Kila siku kulikuwa na wajibu wa kuhakikisha mnyama anapata chakula cha kutosha, maji safi na mazingira salama ya kuishi. Kupitia ufugaji wa ng'ombe. Nimejifunza umuhimu wa ratiba na nidhamu. Ng'ombe anahitaji kulishwa kwa wakati, kuchunguzwa kiafya mara kwa mara na kusafishwa mazingira yake ili kuepuka magonjwa. Hii ilinifanya nijifunze kupanga muda wangu vizuri na kuheshimu majukumu yangu bila visingizio. Hata siku ambazo nilikuwa nimechoka au nina shughuli nyingi. Nililazimika kuhakikisha kuwa, mnyama wangu yuko salama na ametunzwa ipasavyo. Uzoefu huu pia ulinifundisha kuhusu uvumilivu na subira. Kufuga ng'ombe hakuniletei faida ya haraka. Ni mchakato wa muda mrefu unaohitaji mtu kuwa mvumilivu. Unasubiri mnyama akue azalishe au atoe mazao kama maziwa. Kipindi hiki cha kusubiri hunifundisha kuwa katika maisha. Si kila kitu huja haraka. Na wakati mwingine mafanikio yanahitaji muda na juhudi endelevu. Zaidi ya hayo, kufuga ng'ombe kulinipa uelewa mpana kuhusu afya y wanyama. Nilijifunza kutambua dalili za ugonjwa, umuhimu wa chanjo na namna kushirikiana na watalamu wa mifugo. Maarifa haya, hayakunisaidia tu katika ufugaji bali pia yaliniongezea ufahamu kuhusu usalama wa chakula. Na umuhimu wa kuwajali wanyama wanaotupatia mahitaji ya msingi kama maziwa na nyama. Kwa upande wa kiuchumi, kufuga ng'ombe kulinifundisha thamani ya uwekezaji kwa muda mrefu. Ingawa kuna gharama za awali kama chakula na matibabu. Faida huja baadae kwa njia ya maziwa, mbolea ya shamba, au hata kuuza mnyama. Hili lilinifanya nione ufugaji kama shughuli yenye manufaa, sio tu kwa maisha ya kila siku, bali pia kama chanzo cha kipato na usalama wa baadae. Kufuga ng'ombe pia kulinipa uhusiano wa kipekee na mnyama. Kadri nilivyozidi kumtunza, ndivyo nilivyozidi kuelewa tabia zake. Mahitaji yake na hata hali yake ya hisia. Uhusiano huu hunipa furaha ya kipekee na kunifanya nijisikie karibu na asili. Ni jambo linalonipa utulivu wa moyo na kunikumbusha kuwa maisha si ya binadamu pekee bali ni ya viumbe vyote. Kwa ujumla, kufuga ng'ombe kumekuwa uzoefu wenye maana kubwa katika maisha yangu. Kimenifundisha uwajibikaji, uvumilivu, nidhamu na kuthamini kazi ya mikono. Zaidi ya yote, kimenipa heshima kwa wanyama na mazingira. Na kunifanya nione thamani ya kuishi kwa kuzingatia maumbile. Ni uzoefu ambao siwezi kuusahau na ambao umechangia sana katika kunijenga kama mtu.

Napenda sana mtaa ninaoishi kwa sababu, ya amani iliopo. Ambayo ni kitu adimu sana katika maisha ya sasa. Yaliojaa kelele, presha na haraka za kila siku. Amani ya mtaa wangu, inanifanya nijisikie salama, kiakili na kihisia. Hasa ninaporudi nyumbani. Baada ya siku ndefu ya kazi, au masomo. Hakuna makelele mingi. Hakuna vurugu visizo za lazima na watu wanaishi kwa utulivu unaouruhusu kila mmoja kuzingatia maisha yake, bila, bugudhuda. Hii hali ya utulivu, hunipa nafasi ya kufikiria vizuri, kupanga mipango yangu na hata, kufanya maombi au kutafakari bila usumbufu. Jambo lingine ninachopenda kuhusu mtaa wangu, ni jinsi watu wanavyo heshimiana. Ingawa si lazima kila mtu awe rafiki wa karibu kuna heshima ya msingi ambayo, kila mtu anampa mwenzake. Watu hawavuki mipaka, hawasumbui wengine na kila mmoja anaelewa umuhimu wa kuishi kwa amani na utulivu. Hii hunifanya nijisikie huru kuishi maisha yangu, bila hofu ya migogoro, ya mara kwa mara au, maneno ya kuumiza, yasio na sababu. Mtaa wangu pia, una mazingira safi na yaliyo tulivu. Jambo ambalo linamchango mkubwa katika amani ninayoishi. Hakuna uchafu mwingi ovyo, hakuna harufu mbaya. Na hewa ni safi, kiasi ta kunifanya nijisikie vizuri kiafi. Kutembea jioni au asubui mapema, ndani ya mtaa wangu, unipa hisia ya utulivu na kunisaidia kupunguza mawazo mazitu. Mazingira haya, yananifanya nipende kukaa nyumbani. Zaidi kuliko kutangatanga sehemu zenye, msongamano na kelele. Napenda pia, ukweli kwamba, mtaa wangu unausalama mzuri. Usalama huu unachangia sana amani ya moyo. Kwa sababu ninauwakika kuwa mali yangu na maisha yangu viko salam. Kuishi mahali ambapo huogopi, huogopi kuvamiwa au kusumbuliwa usiku. Kunanifanya nilale kwa amani na kuamka nikiwa na nguvu mpya. Usalama huu hunifanya nijisikie kuwa mtaa wangu ni nyumbani halisi, si tu mahali paku lara. Amani ya mtaa wangu pia, inansaidia kukuza mahusiano mazuri. Na watu wachache nilio wazoea Ngawa, si mtu wakerele nyingi. Uwepo majirani wachache wenye utulivu, hunipa faraja. Tunaweza kusalamiana kwa heshima, kubadlishiana mawazo kwa ufupi, au kusaidiana inapobidi, bila migogoro. Mahusiano haya ya kawaida, lakini yenye heshima, uongeza hisia ya mshikamano na amani. Kwa upande wa maisha yangu binafsi, mtaa wangu unanisaidia kuwa na nidhamu na mpangilio mzuri. Kwa sababu, hakuna usumbufu mwingi. Ninaweza kuzingatia ratiba yangu, kufanya kazi zangu kwa ufanisi na hata kupumzika ipasavi. Amani ya mazingira inanisaidia, kua na utulivu wa akili. Ambao ni muhimu sana katika kufanya maamuzi sahihi. Na kuendeleza malengo yangu ya muda mrefu. Kwa ujmla, kitu kikubwa ninachopenda kuhusu mtaa wangu, ni amani yake ya kweli. Ile amani inayo kufanya uhisi kuwa uko mahali sahihi. Ni mtaa unaonipa utulivu wa moyo, nafasi ya kujijenga na mazingira mazuri ya kuishi maisha yenye maana. Amani hiyo, ndio sababu kuu inayonifanya, niupende mtaa wangu na nijivunie kuita nyumbani.

Ndiyo, napenda sana asali. Na si kwa sababu tu ya utamu wake, bali pia kwa thamani kikubwa ilio ndani yake, kiafya na hata kihisia. Asali kwangu ni zaidi ya chakula cha kawaida, ni zaidi ya asili ambayo inanifanya nijisikie vizuri kila ninapoitumia. Utamu wake wa asili hunipa furaha ya haraka. Lakini pia hunikumbusha jinsi vitu vya asili vinaweza kuwa na manufaa makubwa bila kuhitaji kemikali au viungo vya ziada. Kila ninapo onja asali, uisi ladha yake ya kipekee ambayo haiwezi kulinganishwa na sukari ya kawaida. Napenda asali kwa sababu ninafahamu faida zake nyingi kiafya. Asali inajulikana kuwa na uwezo wa kupambana na vidudu, vijududu, kusaidia figure ya mwili na kuboresha mmeng'enyo wa chakula. Unapokuwa na kikohozi au koo linalouma. Asali unisaidia sana. Asa inapochanganya na maji ya uvuguvugu au tangawizi. Hii inanifanya nione asali kama dawa ya asili. Si tu chakula cha anasa. Kujua kitu kitamu kinaweza pia kuwa tiba. Unifanya nikipende zaidi. Hasali pia inanifanya sana katika mashangu ya kila siku kwa sababu ni raisi kuitumia kwa njia mbali mbali. Naweza kuitumia kwenye chai, kahawa, uji, au hata kuichanganya na limao asibui ili kuanza siku nikiwa na nguvu. Wakati mwingine huitumia kama mbadala wa sukari kwa sababu najua ni bora kiafya. Hii inanisaidia kuthibithi ulaji wangu wa sukari iliosindikwa na kuishi maisha yenye usawa zaidi. Kuna pia upande wa kiisia unaonifanya nipende asali. Inanikumbusha maisha ya kijijini, asili na utulivu. Asali inanifanya nihisi karibu zaidi na mazingira ya asili. Mbali na maisha ya haraka ya mijini yaliyo jaa vyakula vya viwandani. Kila ninapotumia asali, huisi kama inajipa mudo wa kujitunza na kuthamini mwili wangu. Hizia hii ya kujali afya yangu hunipa amani ya ndani. Napenda pia ukweli kwamba, asali inaweza kutumika hata kwa uifadhi wa chakula na urembo. Watu wengi hutumia asali kutunza ngozi, nywele au hata kuponya vidonda vidogo. Hii inaonyesha kuwa asali ni bidhaa yenye matumizi mengi sana. Ninapofikiria hilo, ninazidi kuvutiwa na jinsi kitu moja cha asili, keneza kuwa na faidha katika nyanja nyingi za maisha. Kwa upande wa ladha, asali ina upekee wake kulingana na aina yake na mahali ilipotoka. Kuna asali nyepesi, mzito, yenye harufu kali au laini na kila moja ina mvuto wake. Hii hunifanya nione asali kama chakula chenye utofauti. Si kitu cha kuchosha. Kila haina hunipa uzoefu tofauti. Jambo linaloongeza mapenzi yangu kwaka. Kwa ujumla, napenda asali kwa sababu inachanganya ladha nzuri. Afya njema na uhusiano wa karibu na asili nikitu kinachonifanya nijisikie vizuri kimwili na kiakili na ndicho sababu ninaithamini sana katika maisha yangi ya kila siku asali kwangu si tu chakula bali ni sehemu ya mtindo wa maisha unao thamini afya, utulivu na baraka za asili.

Ndiyo napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa kiasi kikubwa kwa sababu ninaona siasa kama sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku ya jamii. Siasa uathiri karibu kila jambo tunalofanya kuanzia uchumi, elimu, afya, hadi fursa za ajira na usalama wa nchi. Ninapozungumza kuhusu siasa si kwa lengo la mabishano au kugawanya watu. Bali ni kwa ajili ya kuelewa mwelekeo wa uongozi na maamuzi yanayoathiri maisha ya wanainchi kwa ujumla. Kwangu siasa ni somo la kujifunza na kutafakari, si tu hoja za kushindana. Napenda siasa kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza kuhusu mifumo ya uongozi na jinsi maamuzi yanavyofanyika. Kila nchi ina mfumo wake wake kisiasa na kuelewa hunisaidia kuelewa kwa nini mambo yake yako jinsi yalivyo. Ninapofuatilia mijadala ya kisiasa nahisi ninaongezeka kiakili kwa sababu nalazimika kufikiria kwa kina. Kuchambua hoja na kutofautisha kati ya ukweli, propaganda na hisia za kisiasa. Hii hunijenga kuwa mtu makini zaidi katika kufanya maamuzi yangu binafsi. Kuzungumza kuhusu siasa pia hunisaidia kuelewa changamoto zinazokabili jamii yangu na dunia kwa ujumla. Kupitia siasa, tunaweza kuona sababu za umasikini maendeleo duni au hata mafanikio ya baadhi ya mataifa. Ninaposhiriki mijadala ya kisiasa, nahisi ninakua karibu zaidi na matatizo ya wanainchi wa kawaida. Na pia ndoto zao, hii hunifanya niwe na huruma zaidi, na kuwaza namuna gani uongozi bora unaweza kubadilisha maisha ya watu wengi. Sababu nyingine inayonifanya nipende kuzungumza kuhusu siasa. Ni kwa sababu inanifundisha uvumilivu na heshima kwa mtazamo tofauti. Siasa mara nyingi huwa na mitazamo inayokinzana na si kila mtu ana mawazo sawa. Kupitia mijadala ya kisiasa nimejifunza kusikiliza maoni ya wengine hata kama sikubali sikubaliani nao hii imenisaidia kukua kifikra na kimaadili kwa sababu ninaelewa kuwa demokrasia inahitaji mazungumzo. Si ukimya wala chuki. Siasa pia hunipa msukumo wa kuwajibika kama raia. Ninapozungumza na kufuatilia maswala ya kisiasa najikumbusha wajibu wangu wa kupiga kura. Kushiriki katika mijadala ya kijamii na kuhoji viongozi kwa njia ya ya heshima. Nahisi kuwa mtu asiyejali siasa, anajitenga na hatima yake mwenyewe. Kwa sababu maamuzi ya kisiasa yataendelea kumgusa hata kama hayafuatiliwi. Hivyo, kuzungumza kuhusu siasa ni njia yangu ya kushiriki katika kujenga mustakabali bora. Napenda pia siasa kwa sababu zinahusiana sana na uchumi. Jambo ambalo linanivutia nalo maamuzi ya kisiasa yanaathiri masoko, biashara, kodi na uwezeka uwekezaji. Ninapochambua siasa mara nyingi huangalia athari zake kwa kiuchumi na kijamii. Hii hunisaidia kuelewa kwa nini masoko yanapanda au kushuka na kwa nini maisha ya watu yanabadilika kulingana na mwelekeo wa uongozi. Kwangu, siasa na uchumi haviwezi kutenganishwa. Kwa ujumla, napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa sababu hunijenga kwa kuwa raia mwenye ufahamu. Anayejali jamii na anayefikiri kwa kina. Siasa hunipa nafasi ya kujifunza, kubadilishana mawazo na kufikiria umustakabali wa inchi na dunia kwa ujumla. Ingawa siasa wakati mwingine, zinaweza kuwa na migawanyiko. Mimi huzichukulia kama jukwaa la maarifa na maendeleo. Muradi tu zinajadiliwa kwa heshima, busara na nia ya kujenga jamii.

Hapana siwezi kuweka picha yangu mtandaoni. Na huu ni uamuzi nilioufanya kwa makusudi baada kutafakari kwa kina. Kuhusu maswala ya faraga na usalama wangu binaf ninaamini kwamba mara picha inapowekwa mtandaonu. Napoteza umiliki wa moja kwa moja. Kwa sababu inaweza kupakuliwa. Kushirikiwa au hata kubadilishwa bila idini yangu. Hali hii hunifanya nijisikie kutokua salama. Hasa katika dunia ya sasa ambapo matumizi mabaya ya taarifa binafsi yameongezeka sana kupitia mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidigitali. Sababu nyingine ineyofanya nisiweke picha yangu mtandaoni. Ni heshima kwa maisha yangu binafsi ninapenda kutenganisha maisha yangu ya faraga na maisha ya mtandaoni. Kwa sababu si kila jambo linahitaji kushirikiwa hadharani. Kwangu, thamani ya mtu haipimwi kwa idadi ya picha anazoweka au likes anazopata bali kwa tabia, maadili na mchango wake wa jamii. Kwa hiyo, nachagua kuishi maisha yenye utulivu bila shinikizo la kuonekana au kuthibithisha uwepo wangu kupitia picha mtandaoni. Pia, ninazingatia sana swala la usalama wa kimtandao. Kuna watu wenye niya mbaya ambao wanaweza kutumia picha za wengine kwa njia zisizo sahihi. Kama uwizi wa utambulisho, utapeli au hata kuharibu jina la mtu. Kwa kuepuka kuweka picha yangu mtandaoni najilinda dhidi ya atari hizi ambazo, mara nyingi huanza kwa jambo dogo linalaonekana halina madhara. Ninaona ni bora kuwa makini mapema kuliko kujutia baadaya. Zaidi ya haya, ninaamini kuwa mahusiano ya kweli hayahitaji uthibitisho wa picha mtandaoni. Watu wanao ni fahamu kwa karibu hunijua kwa mazungumzo, tabia na matendo yangu, si kwa picha ninazoweka. Hii hunipa amani ya moyo kwa sababu najua kuwa mahusiano yangu yanajengwa juu ya uhalisia. Si taswira ya mtandaoni ambao mara nyingi huwa imepambwa au si ya kweli kabisa. Kutochagua kuweka picha mtandaoni pia, kunanipa uhuru wa kiakili. Sijikuti nikifikiria sana kuhusu mwonekano wangu. Mavazi, hao kama picha itapendwa na watu. Badala yake, naelekeza nguvu zangu katika mambo yenye maana zaidi kama maendeleo, binasi, kazi, elimu na mahusiano ya kweli na watu walioko karibu nami. Hii hunisaidia kuishi maisha yenye msawazo wa kuepuka msongo wa mawazo unaotokana na mitandao ya kijamii ninaamini pia kuwa faraga ni haki. Si udhaifu. Katika dunia ambayo, watu wengi wanashindana kuonyesha kila kitu mtandaoni. Kuchagua kutunza baadhi ya mambo binafsi ni ishara ya nidhamu na kujitambua. Si kwamba nina kitu cha kuficha bali nachagua kulinda kile kilicho cha thamani kwangu. Hii inanipa heshima binafsi na kunifanya nijisikie kuwa na udhibiti wa maisha yangu. Kwa ujumla, kutochagua kueka picha yangu mtandaoni ni uamuzi unaonipa amani, usalama na uuru wa kuishi maisha yangu kwa uhalisia zaidi. Ninaheshimu watu wanaochagua kufanya hivyo. Lakini kwangu mimi, thamani ya maisha haiko kwenye kuonekana mtandaoni bali katika jinsi ninavyoishi, ninavyowaheshimu wengine na ninavyo linda utu wangu katika dunia ya kisasa ya kidigital.

Napendelea chakula chenye mafuta kidogo au kisicho na mafuta mengi na huu ni uamuzi nilio hufanya baada ya kuzingatia afya yangu na maisha yangu ya kila siku. Kwa kawaida, chakula chenye mafuta mengi huongeza hatari na matatizo mbalimbali ya kiafya kama vile shinikizo la damu, cholesterol ya juu na magonjwa ya moyo. Hivyo basi, nilichagua kula vyakula vyenye mafuta kidogo, ili kudumisha mwili wangu wenye afya, kuwa na nguvu za kutosha, kufanya kazi zangu za kila siku, na pia kudumisha uzito mzuri na mzunguko wa chakula bora. Kupendelea chakula chenye mafuta kidogo, pia kunahusiana na lishe yenye uyano. Ninapokula chakula kilicho na mafuta kidogo mara nyingi huchanganya na protini, nyuzi zalishe na wanga wa afya. Kwa mfano, napenda kula samaki wa maji safi na mboga za majani kwa pamoja na nikipande kidogo cha mafuta ya asili kama olive oil au peanuts. Hii hufanya chakula changu kuwa chenye virutubisho vyote vinavyohitajika na pia ni kitamu. Bila hatari za kiaafya zinazo weza kuambatana na mafuta mingi sababu nyingine inayo nisukuma kula chakula chenye mafuta kidogo ni kuzingatia muda murefu wa afya yangu. Ninapofikiria maisha yangu ya baadaye ningependa kuwa na mwili wenye nguvu na afya bora. Hili niweze kufanikisha ndoto zangu binafsi na za kitaalumu. Kula vyakula vyenye mafuta kidogo ni mojawapo ya hatua za kujiwekea msingi wa afya njema. Na niniye ni aina ya kujitunza ambayo hufanya nijisikie vizuri kiakili na kimwili aidha kukula chakula kisicho na mafuta mengi. Kunasaidia katika kuthibithi uzito wangu. Sijapendelea kuwa na mwili wenye mafuta mengi usiohitajika. Kwa sababu hufanya mtu ajisikie mchovu na kuathiri shughuli zake za kila siku. Kupendelea vyakula vyenye mafuta kidogo kuna niwezesha kudumisha uzito mzuri. Kuwa na mwili, wenye nguvu na pia kujiamini zaidi, unapokabiliana na watu na shughuli za kila siku. Kwa upande wa ladha, watu wengi wanaweza kudhani kuwa. Chakula chenye mafuta kidogo hakina ladha, lakini sio kweli. Ninapopika vyakula vyangu venye mafuta kidogo. Mara nyingi ninaanzia kutumia viungo vya asili, tangawizi, pilipili, limao, na majani ya mitaa ili kuongeza ladha. Hii inanifanya nijisikie furaha na kuridhika baada ya kula, huku nikidumisha afya yangu. Kila mlo unakuwa ni furaha ya ladha na afya pamoja. Pia, napenda kuchanganya vyakula vyenye mafuta kidogo kwa sababu hufanya mwili wangu uwe na nguvu za kutosha. Mwili unahitaji mafuta kwa kiasi kidogo kwa ajili ya kinga, nishati na ukuwaji. Lakini kupita kiasi, kunaharibu mfumo mwengenye na kusababisha kuchovu. Hivyo, kwa kula mafuta kidogo, ninapata usawa unaoafaa kwa nishati ya mwili na akili yangu. Na kushugulikia shuguli zangu za kila siku bila kuchoka. Kwa ujumla, napendelea vyakula vyenye mafuta kidogo kwa sababu husaidia kudumisha afya bora. Kuthibiti uzito, kuongeza virutubisho vinavyohitajika na pia kuleta furaha ya kula. Huu mtindo wa lishe unaniwezesha kuwa na mwili na akili zenye nguvu. Kuwa na maisha yenye msawazo na pia kunisaidia kufanikisha ndoto zangu za kila siku bila vizuizi vya kiafya. Ni mtindo wa maisha unaonipa amani ya moyo na furaha ya kila siku.

Tunda langu la kupendezwa ni ndizi. Na hili si tu kwa sababu ni tamu na rahisi kula. Mbali pia linanipa virutubisho muhimu. Vinavyo nisaidia kuwa na nguvu na afya bora kwa siku zangu zote. Ndizi ni tunda ambalo lina vitamini nyingi kama vile potassium, vitamin C na fibers. Ambazo usaidia katika kudumisha moyo wenye afya. Nguvu za misuli na mfumo wa mmengenyo wa chakula, unao fanya kazi vizuri. Kwa kweli, kila wakati ninapokula ndizi nahisi mwili wangu unapata nishati ya haraka. Jambo ambalo ni muhimu hasa ninapokuwa na shuguli nyingi za kazi masomo au mazoezi ya kimwili. Ndizi pia ni tunda linalofaa kwa mtu yeyote. Kwa sababu, linaweza kuliwa peke yake au lika changanywa na vyakula vingine kama maziwa, yai au ata katika mchanganyiko wa smoothie. Na kila mlo unakuwa wenye ladha na lishe bora. Pia, napenda ndizi kwa sababu ni rahisi kupatikana na haina gharama kubwa. Hii inafanya iwe chaguo la busara. Kwa mtu yeyote anaye penda kula chakula chenye afya bila kutumia pesa nyingi. Kwa siku ninapokuwa na shuguli nyingi au safari za haraka ndizi huwa chaguo langu la haraka na lisilo na matatizo. Hii ni tofauti na vyakula vingine ambavyo vinaweza kuhitaji maandalizi marefu kupikwa au kugandishwa ili kudumisha ladha na virutubisho vyake. Ndizi kwa upande mwingine ni tayari kwa kula mara moja na hii hufanya nijisikie furaha na kuridhika bila kuchanganya mda mwingi. Sababu nyingine inayo nifanya nipende ndizi ni urahisi wa mwili. Kumengenya ndizi uchangia kwa kiasi kikubwa katika kudumisha mfumo mzuri wa mmengenyo wa chakula na kuzuhia matatizo ya tumbo kama vile kujaa gesi au kizunguzungu. Pia ndizi husaidia kudumisha kiwango cha sukari mwilini kwa kiwango chanya na hivyo uchangia kudumisha nishati kwa mda mrefu bila kupoteza nguvu. Kwa hivyo, ndizi si tunda la tula latda. Bali ni chombo cha afya ambacho kina sababisha mwili na akili kuwa na nguvu na utulivu wa ndani. Aidha, napenda ndizi kwa sababu ni tunda lenye urahisi. Urahisi wa kula na kubeba mahali popote, hii inasaidia sana wakati wa kazi, masomo au ata safari za mbali. Nikiwa kazini au nikiwa na ratiba ndefu. Ndizi huwa chaguo langu la haraka na lisilo na hatari. Sijali ni wapi nipo na mda gani inachukua. Ndizi hutoa suluhisho la haraka na yenye afya bila kujali mazingira au rasilimali. Hii inaniwezesha kudumisha mtindo wa maisha yenye afya bila msongo wa mawazo au shida za chakula. Pia ndizi ni tunda lenye manufaa kwa akili na hisia zangu. Mara nyingi, napenda kula ndizi wakati wa kusoma, kufanya mazoezi au hata kupumzika baada ya siku ndefu. Uharibifu wa kemikali na virutubisho vinavyo patikana kwenye ndizi uchangia katika kuboresha moods. Kupunguza msongo wa mawazo na kufanya akili kufanya kazi vizuri kwa zaidi. Kwa hivyo, si tu afya ya mwili, bali ndizi huchangia pia katika afya ya akili na utulivu wa ndani. Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha yangu ya kila siku. Kwa upande, wa ladha. Ndizi ni tunda ambalo lina ladha ya asili, tamu, kidogo, na yenye unyenyekevu, mzuri, wa kula. Hii ufanya ndizi kuwa tunda ambalo, linaweza kushirikishwa na vyakula vingine bila kuathiri ladha yake asilia. Unaweza kula ndizi peke yake, kuipaka kwenye mchanganyiko wa mkate, au ata kuifanya smoothie, tamu, yenye nguvu na virutubisho.

Timu yangu ya mpira wa mguu ninayoipenda sana ni manchester united. Na mapenzi haya yametokana na historia yake kubwa. Mafanikio yake ya muda mrefu na maadili ambayo timu hii imekua ikiwasilisha kwa mashabiki wake duniani kote Manchester united si timu ya kawida tu. Mbali ni taasisi ya kihistoria katika ulimwengu wa soccer ambayo imejijengea jina kupitia ushindi nidhamu na wezo kusimama imara hata katika nyakati ngumu. Kila ninapoitazam atimu hii ikicheza nahisi mchanganyikuowa furaha, matumaini na imani kwamba hata hali inapokuwa ngumu bado kuna nafasi ya kupambana na kurudi kwa nguvu zaidi. Kile kinachonivutia zaidi kuhusu Manchester United ni historia yake iliojaa hadithi za ushindi na maumivu yalio jenga uimara wa timu. Kwanzia enzi za Sir Alex Ferguson, timu hii ilijenga utamaduni wa kushinda, kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa hadi dakika ya mwisho Manchester United inajulikana kwa uwezo wake wa never give up, ambayo hata ikifungwa bado ingeweza kubadilisha matokeo ya mchezo. Roho hii ya kupambana imenifundisha somo kubwa maishani, kwamba kushindwa ni mwisho si mwisho wa safari, bali sehemu ya kujifunza na kuimarika. Napenda pia Manchester United kwa sababu imekua ikipea nafasi vijana wengi kwenye vipaji kuonyesha uwezo wao. Timu hii imezalisha na kukuza wachezaji waliokuja kuwa nyota wa dunia. Wakianza wakiwa chupukizi na baadae kungara katika viwango vya juu. Hii inanipa msukumo binafsi kwa sababu inaonyesha kuwa kwa nidhamu, subira na juhudi mtu anaweza kuanzia chini na kufika mbali Manchester United inanifundisha kuwamini katika mchakato. Si matukio wa haraka peke yake. Mashabiki wa Manchester United pia ni sehemu kubwa ya sababu ya kuipenda timu hii. Mashabiki wake wapo kila kona ya dunia na bado wanaendelea kuwa waaminifu hata wakati timu inapitia changamoto. Waminifu huu unaonyesha kuwa mapenzi ya kweli. Hayategemei ushindi peke bali pia mshikamano na imani. Ninapojiona kama shabiki wa Manchester United Nahisi ni sehemu ya familia kubwa inayounganishwa na mapenzi ya timu moja. Licha ya tofauti za lugha, tamaduni au nchi. Manchester United pia inanivutia kwa sababu ya athari yake nje ya uwanja wa mpira. Ni timu inayotambulika kimataifa, inayochangia katika shuguli za kijamii, maendelo ya vijana na hata uchumi wa michezo. Jina la Manchester United linauzito mkubwa na kulivaa jezi yake si tu kuvaa rangi, bali kubeba historia na heshima. Hii unifanya nijivunie kukuwa shabiki wa timu yenye hadhi na mchango mkubwa katika soko soka la dunia Ingawa Manchester United imepitia vipindi vya changamoto katika miaka ya hivi karabuni bado ninaendelea kuipenda kwa dhati. Changamoto hizi hazijanifanya nikae mbali bali zimeimarisha mapenzi yangu kwa timu. Ninaamini kuwa mafanikio ya kweli uja baada ya majaribu na timu hii bado ina uwezo wakurudi kwenye ubora wake wa zamani. Kila msimu mpya, hunipa matumaini mapya imani mpya na sababu ya kuendelea kuiunga mkono kwa moyo wangu wote. Kwa ujumla Manchester United si timu ninayoipenda kwa sababu ya ushindi pekee bali kwa sababu ya maadili yake, historia yake, mafundisho yake katika maisha. Imenifundisha kuwa mvumilivu, kuwa na imani, kufanya kazi kwa bidii na kutokata tamaa hata hali inapokuwa ngumu. Kuwa shabiki wa Manchester United ni zaidi ya kuangalia mpira. Ni mtindo wa kufikiri kuamini na kuendelea kusonga mbele bila kukata tamaa. Hii ndio sababu Manchester United itabaki kuwa timu yangu ya moyo. Leo, kesho na siku, zijazo.

Kitu kinachonifanya kucheka sana. Ni kumbukumbu kunikukumbuka kumbukumbu zangu za zamani ambazo ziliibua furaha na raha hasa ile furaha tulio ipata wakati wa utoto au vipindi vya awali vya maisha yangu ambavyo vilikuwa na urahisi wa kweli na upendo usio na masharati. Kwa kweli, ucheko wangu mara nyingi hutoka kwenye kumbukumbu ambazo hazina shinikizo ambapo nilicheka kwa sababu ya jambo dogo. Lakini lilikuwa la kupendeza sana. Kwa mfano nakumbuka jinsi marafiki zangu na mimi tulivyokuwa tukicheka bila sababu maalumu. Wakati wa kucheza michezo ya kigeni kushindana katika mchezo ya shule au hata kujaribu kucheza maneno magumu au kucheka kwa sababu hatukuweza kuyasema vizuri. Ucheko huu ulikuwa wa asili na ulitoka moyoni. Tofauti na furaha za kisasa ambazo mara nyingi zinategemea matokeo au vifaa. Kumbukumbu zingine zinazonifanya nicheke ni zile za familia hasa wakati wa sherehe au likizo. Nilipokuwa na ndugu zangu wadogo au marafiki wa familia tulicheka kwa sababu ya hali zisisizo tarajiwa. Mfano, mtu aliye jaribu kufanya kitu kizuri lakini akashindqa kwa namna ya kuchekesha au tukicheka kutokana na hadhiti za kale zilizokuwa na ucheshi mwingi. Ucheko huu unakuwa ni zaidi ya furaha ya muda mfupi. Ni hisia ya pamoja na mapenzi wa familia au marafiki na kumbukumbu hizi zinabakia moyoni mwangu kwa miaka mingi. Kila ninapokumbuka matukio haya hisia za furaha zinarudi kama wimbi na mara nyingi hunifanya nicheke hata kama sina sababu halisi ya kucheka kwa wakati huu. Pia kucheka kuna tokea mara nyingi wakati nakumbuka changamoto tulizo pitia tulipokuwa wachanga. Lakini tukafanikiwa kuzibeba kwa urahisi wa kipekee. Hii ni kutokana na ukweli kwamba mara nyingi tulijikuta tukicheka kutokana na hali ya dhahiri ambazo sasa zinatufundisha. Lakini wakati huo zilitufanya tutubasamu na kucheka. Kwa mfano, kujaribu michezo ya maradufu au kucheza mabanta na marafiki kwa ukali na ushindani na kufikia hatua ya kucheka kwa sababu ya udadisi na mshangao wa wa matokeo. Ni kumbukumbu ambazo hazipotei. Ucheko huu haukuja kutoka kitisho au shikinizo. Bali ni kutoka kwenye furaha ya asili na usahihi wa urafiki. Vile vile, kucheka kunatokea wakati nikikumbuka hafla za shule au mashindano ya michezo. Nilicheka sana wakati wa mashindano ya marudio, michezo ya kandanda au michezo ya ujuzi ambapo tulikuwa tunashindana marafiki kwa usahihi na ujanja. Hata kushindwa mara nyingi kulituletea furaha isio na kipimo. Kwa sababu tulikuwa tukicheka kutokana na mtazamo wa michezo na urafiki. Sio kwa sababu ya ushindi peke hii inanikumbusha kuwa kucheka mara nyingi hufanyika pale ambapo hakuna mashinikizo makubwa. Bali kuna hisia za uhuru, furaha na mshikamano. Kumbukumbu nyingine nzuri ni zile nilizo nazo na marafiki wa karibu au wenzangu wa shule wakati mwingine tulikutana na marafiki wa zamani. Tunakumbuka matukio ya kale na kucheka kwa sababu ya kile kilicho tokea. Hii ni furaha ya kipekee kwa sababu ucheko huu unachanganya nostalgia na furaha ya sasa. Niko na tabia ya kucheka zaidi wakati nakumbuka matukio haya ya zamani. Kwani kunatoa mtiririko wa furaha wa kipeke unaonifanya nionekane na kujisikia vizuri kimoyo. Zaidi ya haya, ucheko wangu unatokana na kuangalia hali za furaha za wengine. Kwa mfano, kuona watu wakiendelea na maisha yao kwa furaha, kushiriki ucheshi, au kusherekea mafanikio madogo na marafiki au familia, hunifanya nicheke. Hii ni kwa sababu ucheko si tu kwangu binafsi, bali ni wa pamoja na unachangia kuunganisha hisia zetu. Ucheko huu mara nyingi hukua sehemu ya kumbu kumbu ambazo zinabaki ndani ya moyo na zinanifanya niseme.

Nimewahi kufanya yoga. Na nizoefu lililo nifunza mengi na kunipa faraja kubwa kwa mwili na akili. Kufanya yoga kuna nisaidia kuungana na nafsi yangu All done. Na kuniletea utulivu na usawa ambao mara nyingi upotea kutokana na shuguli nyingi za maisha ya kila siku. Hata kikao kifupi cha yoga kinaweza kupunguza musongo wa mawazo wa mukazo wa akili. Na kunifanya nijisikie kuwa na uthibiti zaidi wa isia zangu. Harakati zilizo pangwa kupumua kwa makini na muda wa kimia kunachangia utulivu wa akili ambao ni wa kipeke. Na kunafanya yoga kuwa chombo muhimu cha afya ya mwili na akili. Ninapenda sana jinsi yoga inavyo unganisha mazoezi ya mwili na utambuzi wa akili. Tofauti na mazoezi ya kawaida yanayolenga tuu nguvu ya uthibiti wa mwili. Yoga inasisitiza mwili na akili pamoja. Wakati nikifanya mazoezi kama Downward Dog au Warrior Series. Nahisi misuli yangu ikistrike na kuimarika. Na kwa wakati huo, akili yangu inafundishwa kubaki katika sasa na kuzingatia kila pumzi. Faidha hii ya kipekee inanifanya nithamini yoga zaidi. Kwa sababu, inaonyesha kuwa afya ni kitu cha jumla kinausisha mwili na akili pamoja. Yoga pia imenifundisha uvumilivu na nidhamu. Baadhi ya mashindano ni changamoto hasa ile ya usawa au ile inayoitaji misuli kupanuka zaidi. Nimejifunza kuwa maendeleo hutokea hatua kwa hatua. Na kulazimisha mwili kunaweza kusababisha majeraha. Wakati njia ya uvumilivu na makini inatoa matokeo bora. Funzo hili linatumika pia katika maisha mengini, likionyesha kuwa ufumilivu umakini na kusikiliza uwezo wa mwili, ni muhimu ili kufanikisha lolote, iwe kazi, malengo binafsi au mahusiano. Pia, napenda utambulisho wa kimeditation, unaopatikana kupitia yoga. Kila kikao huchukua muda wa kuzingatia pumzi na kuachilia mawazo na wasiwasi. Mazoezi haya ya utambuzi husaidia kuekeza hisia za ndani na kuimarisha usawa wa kihisia. Baada ya kikao, mara nyingi ninahisi utulivu mkubwa. Kana kwamba mwili na akili vimerudishwa katika hali ya asili na ninaweza kuendelea na siku yangu kwa utulivu na umakini zaidi. Yoga pia imenihamasisha kuzingatia mutindo wa maisha wangu. Kwa ujumla, kwa mfano ninapojihusisha na mazoezi ya yoga. Mara kwa mara, ninakua makini zaidi na chakula ninachokula. Usingizi wangu na jinsi ninavyo shugulikia msongo. Imenihamasisha kufanya chaguo bora kiafya. Si tu kwa mwili, bali pia kisaikolojia na kihisia. Kwa hivyo, yoga si mazoezi, si tu mazoezi ya muda mfu. Bali ni sehemu ya maisha yenye ushawishi mkubwa kwa kila siku. Pia napenda jinsi yoga inavyoweza kufanywa popote. Naweza kufanya mazoezi nyumbani kwenye bustani au mahali penye utulivu mjini. Haitegemei vifaa gali au usajili wajimu. Lakini faida zake ni kubwa. Kila kikao kinaweza kubadilisha kulingana na hali yangu ya nishati isia au uwezo wa mwili. Na kufanya yoga kuwa rahisi na endelevu uWezo huu wakubadilika unakikisha yoga inabaki kuwa chaguo bora na mazoezi na utulivu wa akili. Bila kujali changamoto zinazo jitokeza. Kwa ujumla kufanya yoga imekua zaidi ya mazoezi tu. Ni mtindo wa maisha unaonilea mwili kuimarisha akili na kuleta utulivu wa roho. Imenifundisha umuhimu wa uvumilivu. Utambuzi wa nidhamu na kujitunza na mafunzo haya yanagusa maisha yangu yote. Iwe ni kujiandaa kwa siku yenye shuguli nyingi kushugulikia msongo wa mawazo au kutavuta muda wa utulivu yoga inabaki kuwa mazoezi muhimu yanayo saidia kudumisha usawa, umakini na hali bora ya maisha katika kila nyanzo.

Ndiyo, napenda mbwa kuliko paka, na hasa ninampenda sana mbwa wa aina wachi huahua. Upendo wangu kwa chihuahua unatokana na sifa zake za kipekee, ambazo zinawafanya wawe wakuvutia sana kama wanyama wakufugwa nyumbani. Licha ya ukubwa wao mdogo, chihuahua, wana ujasiri mkubwa wa tabia yenye nguvu inayo shangaza watu wengi. Wanaweza kuonekana wadogo kwa mwili, lakini miwe yao ni mikubwa. Na mara nyingi huonyesha uaminifu wa hali ya juu kwa mwenyewe. Hili hunifanya nihisi kuwa na mlinzi na rafiki wa karibu kwa wakati mmoja. Jambo linalo ongeza thamani ya kuwa na mbwa wa aina hii Chihuahua pia, wanajulikana kwa uhusiano wa karibu sana na mmiliki wao. Wanapenda kuwa karibu kukaa mapajani na kufuata mmiliki wao kila mahali. Tabia hii inanivutia kwa sababu inaonyesha namna wanavyo thamini uhusiano na binadamu. Mmbwa wa aina hii wanauwezo mkubwa wa kutambua hisia za mwenyewe. Wanapogundua huzuni au uchovu mara nyingi hujaribu kukaa karibu na kuonyesha mapenzi kwa njia yao. Hili hunifanya nihisi faraja ya kipeke, kwani uwepo wao huleta joto na kihisia na utulivu wa ndani. Sababu nyingine ni nayo ipenda chihuahua, ni urahisi wa kuwafuga, hasa kwa mazingira ya mijini au nyumba ndogo. Kwa kuwa wanamwili mdogo, hawa hitaji nafasi kubwa sana, au matembezi marefu sana kama mbwa wakubwa. Hii inawafanya wawe chaguo bora kwa mtu anayeishi katika chumba kidogo au ghorofa. Pia ni rahisi kuwabeba na kusafiri nao. Jambo linalo wafanya wafae kwa watu wanaopenda kuwa karibu na mnyama wawo kila wakati. Hata hivyo, licha ya urahisi huu bado wanahitaji upendo. Uangalizi na malezi mazuri ili kuwa na afya njema na tabia nzuri. Kwa upande wa tabia, chihuahua wanaakili sana na wanaweza kujifunza haraka endapo watafundishwa kwa uvumilivu na upole. Wanaweza kufundishwa tabia za msingi kama kukaa, kusimama au kuitikia jina lao kwa urahisi. Hata hivyo, kwa sababu ya ujasiri wao mkubwa, wakati mwingine wanaweza kuwa wakaidi au kujiona wakubwa kuliko walivyo. Hili hunifundisha umuhimu wa nidhamu yenye upendo ambapo mnyama anaheshimiwa lakini pia anaelekezwa kwa njia sahihi. Mafunzo haya yanafanana sana na maisha ya binadamu ambapo nidhamu na upendo vinapaswa kuenda pamoja. Kihisia, kuwa na chihuahua, kuna leta furaha na uhai ndani ya nyumba. Harakati zao ndogo ndogo, sauti zao za kipekee na jinsi wanavyo cheza huleta tabasamu hata katika siku ngumu. Wanapenda kucheza na pia kupumzika karibu na mumiliki wao. Hivyo kuleta uwiano mzuri kati ya uchangamfu na utulivu. Uwepo wao hunifanya nihisi kuwa na jukumu. Kwani kunitunza kunahitaji ratiba, uangalifu na kujitoa jukumu hili hunijenga kuwa mtu mwenye uwajibikaji zaidi na mwenye huruma napendelea mbwa kama chihuahua kuliko paka kwa sababu mbwa kwa ujumla huonyesha hisia zao wazi wazi zaidi mbwa huonyesha furaha wanapokuona huzuni unapokuwa mbaya na ulinzi wanapohisi tishio chihuahua licha ya ukubwa wao, wanahisia hizi zote kwa kiwango kikubwa paka kwa upande mwingine mara nyingi hujitengemea zaidi na hawapendi sana kuonyesha hisia zao kwa wazi. Kwa mtu anayependa uhusiano wa karibu na wa kihisia chihuahua anafaa zaidi kwani anajenga uhusiano wa karibu unaohisiwa kila siku.

Kujenga uhusiano mzuri na wafanyi kazi wenzangu. Ni jambo ambalo ninaona ni muhimu sana katika kuhakikisha mazingira ya kazi yanakue yenye tija. Furaha na ushurikiano, kwa mimi, hatuwa ya kwanza katika kujenga uhusiano mzuri. Nikuanzisha mawasiliano wazi na ya hishima. Ninahakikisha kwamba kila mazungumzo ninayokuwa nalo na wenzangu ni ya wazi, ya sio na ukosefu wa uwazi au malengu yasio eleweka. Hii husaidia kuepuka migongano isio ya lazima, na kuhakikisha kila mmoja anaelewa matarajio na majukumu yake ipasavyo. Kwa kuwasiliana kwa uwazi, wafanyakazi wanahisi kuwa wanathaminiwa na kuheshimiwa. Na hii hujenga msingi dhabiti na uhusiano wa kitaalumu. Pia, ninajitahidi kujenga heshima na kuonyesha utulivu katika kila hali. Kila mfanya kazi ana mtindo wake wa kufanya kazi, tabia zake, na mapendelewe yake. Kwa hivyo, ni muhimu kuonyesha heshima kwa utofauti huu na kutojaribo kubadilisha kila kitu ili likidhi mtindo wango binafsi. Heshima hii sio tu, inaongeza amani na mshikamano kazini. Mbali pia inakuza utamaduni wa ushirikiano na kimaadili wafanyakazi wanapohisi kuwa wanataminiwa. Wanakua tayari kushirikiana na kusaidiana katika kila jambo. Jambo ambalo linaboresha tija ya jumla na timu. Haida, ninaamini kuwa kujenga uhusiano mzuri, tunahitaji usikivu makini na kuwepo kwa hisia. Ninapo wasiliana na wenzangu, si tu nasikiliza maneno yao bali pia nahisi hisia zao. Changamoto wanazo kabiliana nazo na mafanikio yao, kutambua hisia hizi, kunanisaidia kujibu kwa njia inayofa. Kusaidia pale panapohitajika na kusherekea mafanikio pamoja, kwa mfano. Wakati mfanyikazi amefaulu, kufanikisha mradi mgumu. Ninasherehekea pamoja naye na kumpa pongezi za dhati. Jambo linalojenga mshikamano wakihemuko na kuimarisha uhusiano wa kitaaluma. Pia, ninaweka mkazo mkubwa kwenye ushurikiano na usaidizi wa pamoja. Na fahamu kuwa, hakuna mtu anayeweza kufanikisha kila jambo peke yake. Na mfanikio ya kikundi ni matekio ya jitihada za kila mmoja. Kwa hivyo, ninahakikisha kila mfanyikazi anahisi kuwa anahusiana na timu na kuwa na nafasi muhimu. Ninaweka misingi ya kushirikiana katika kazi, kushirikiana mawazo na kusaidiana pale inapohitajika. Hii inasababisha kila moja kujivunia kuwa sehemu ya timu. Na kwa pamoja tunakua na tija kubwa zaidi. Kuliko pale ambapo kila mtu anafanya kazi peke yake. Vile vile, mimi hupenda kujenga mazingira ya urafiki na kutengeneza uhusiano wa kirafiki bila kuathiri taaluma. Wakati wa mapomziko au shuguli za kijamii, ninachangia katika mazungumzo ya kirafiki, kucheka pamoja na kushirikiana katika shughuli zisizo rasmi. Mazungumzo haya ya kirafiki husaidia kupunguza mvutano kazini na kuondwa ukali unaoweza kujitokeza kutoka na changamoto za kazi. Kwa njia hii, wenzangu wanahisi kuwa kazini siyo tu mahali pa kufanya kazi. Bali pia ni mahali pa kujenga uhusiano wa dhati na marafiki wa kweli. Naamini pia kuwa uwazi na uwajibikaji ni msingi wa uhusiano mzuri. Wafanya kazi wanapohisi kuwa wanajua kuwa wapo watu wakuaminika. Ambao watakuwa wazi katika maamuzi yao, na kutowa marejesho wa kweli wanakua tayari kuaminiana zaidi. Wajibikaji huu pia unahusisha kuheshimu muda wa wengine kuhakikisha majukumu yanakamilika kwa wakati na kuwa wakuaminika katika kila jambo. Njia hii inasaidia kujenga heshima na kuaminiana ambazo ni nguzo kuu za uhusiano thabiti kazini.

Ndio napenda kununua vitu kwa kutumia simu yangu kwa sababu ni rahisi haraka na mara nyingi haina gharama nyingi ikilinganishwa na njia za kawaida za kununua dukani kwa mfano ninapohitaji bidhaa za kila siku kama chakula, madawa au hata bidhaa za teknolojia. Kununua kupitia simu kunanisaidia kuepuka foleni na msongamano wa madukani. Jambo ambalo linahifadhi muda wangu na kunifanya niwe na utulivu zaidi. Kupitia simu ninaweza kulinganisha bei kusoma maelezo ya bidhaa na kuamua kununua kwa makini bila shinikizo lolote la muuzaji. Hii ni njia ya kisasa inayonipa uhuru wa kufanya ununuzi kwa uhakika na kwa urahisi aidha kununua kwa simu kuna nisaidia kufuatilia matumizi yangu kwa uangalifu kwa kuwa maombi ya simu mara nyingi hutoa tarifa za kila ununuzi. Ninaweza kuangalia ni kiasi gani nimekosa kutumia ni bidhaa zipi nimepata na kupanga bajeti yangu kwa kila mwezi. Hii husaidia sana katika kudhibiti fedha na kuhakikisha kuwa kila ununuzi unaleta manufaa halisi bila upotevu wa pesa. Kupitia njia hii ninaweza pia kulenga ununuzi wa bidhaa zanye thamani ya kiafya au zinazo ongeza tija katika maisha yangu ya kila siku. Kwa mfano kununua vyakula vyenye virutubisho muhimu au bidhaa za kufanyia kazi shuguli zangu za kibiashara. Zaidi ya hayo kununua kwa simu kuna nisaidia kueka salama data na malipo yangu. Kwa kutumia programu au apps zinazo julikana na salama naweza kulipa bila hofu ya kudanganyivu au kupoteza fedha. Mfumo wa kidigiti unaohusiana na simu unaniwezesha pia kueka historia ya ununuzi. Kupata risiti za kielektroniki na hata kurudisha bidhaa au kutoa malalamiko kwa urahisi pale panapo hitajika. Hii inasaidia sana katika kudumisha amani ya akili na kuwa na uhakika wa kila ununuzi unaofanya. Kupitia simu pia ninaweza kufaidika na ofilter na punguzo zinazo tolewa kielektroniki. Mara nyingi app za maduka au majuka ya e-commerce hutoa discount cashback au points ambazo zinaweza kutumika kwenye ununuzi ujao. Hili ni jambo linalo ongeza thamani ya kila shilingi ninayoiweka na kunifanya niwe makini zaidi na kimaendeleo katika kila ununuzi. Pia kununua kwa simu kuna rahisisha kupata bidhaa ambazo huwezi kupata karibu na nyumba yangu. Kama vile bidha ya kimataifa vitabu au vifaa maalum vya teknolojia jambo linalo ongeza urahisi wa maisha yangu ya kila siku. Zaidi ya yote ununuzi wa simu hunipa uhuru wa kufanya ununuzi wakati wowote na mahali popote siku za kazi likizo au hata mapumziko. Ninaweza kuangalia maduka kulinganisha bei na kufanya ununuzi kwa dakika chache bila kuhitaji kuacha shughuli zangu nyingine. Hii ni muhimu sana kwa mtu anae ishi maisha yenye ratiba ngumu au anaye endesha biashara za muda mfupi. Kwani ina hakikisha ununuzi hauingilii ratiba yangu ya kila siku. Njia hii pia hunifundisha kuwa mwenye uwajibikaji na mchanganuzi. Kwa kuwa ununuzi mtandaoni unahitaji mpangilio na kupanga bajeti. Mara nyingi nina andaa listi ya bidhaa muhimu kuhesabu gharama na kuepuka ununuzi wa hisia. Hii inafundisha nidhamu ya kifedha na kuzingatia kipaombele cha ukweli katika kila ununuzi. Jambo ambalo linanisaidia pia katika maisha yangu ya kifamilia na ya biashara.

Ninajihisi kwa mtazamo chanya kuhusu tathmini za kazi kwa sababu ninaona ni fursa muhimu ya kujitathmini na kujifunza zaidi kuhusu maendeleo yangu binafsi na kitaaluma. Tathmini hunisaidia kuona wazi maeneo ambao nimefanya vizuri na yale ambayo bado na yanahitaji maboresho. Badala ya kuzichukulia kama hukumu naziona kama kioo kinachoonyesha ukweli wa utendaji wangu. Jambo linalonisaidia kuwa mnyenyekevu, mchangamfu na tayari kukuwa hisia hii hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi na uwelewa mpana wa matarajio ya taasisi au timu inayofanyia kazi. Pia, tathmini za kazi, hunifanya nijisikie kutathminiwa pale mchango wangu unatambuliwa. Maneno ya pongezi au kutambuliwa kwa juhudi nilizoweka, hunipa nguvu ya kisaikolojia na kunifanya nijione nina maana katika mazingira ya kazi. Hii huongeza kujiamini kwangu na kunisukuma kuendelea kufanya kazi kwa uwadilifu nidhamu na kujituma zaidi. Hata kama tathmini ina changamoto au mapungufu. Ninathamini ukweli unaotolewa kwa sababu hunisaidia kuelewa mtazamo wa wasiwasi na wenzangu, wasimamizi na wenzangu. Kwa upande mwingine, ninapokutana na mrejesho wenye kukosoa hujjaribu kuupokea kwa utulivu na akili iliyo wazi. Najua kuwa si kila mrejesho ni rahisi kusikia. Lakini ninaamini kuwa mrejesho wa kweli hata ukiwa mgumu unathamani kubwa katika safari ya maendeleo ninajifunza kutenganisha hisia na ujumbe, ili nijikite zaidi kwenye kile kinachoweza kunisaidia kuboresha utendaji wangu badala ya kujilaumu au kuvunjika moyo. Tathmini za kazi pia hunisaidia kupanga malengo mapya kwa uhalisia zaidi. Baada ya tathmini, ninaweza kukaa chini na kujiuliza ni ujuzi gani ninahitaji kuboresha, ni tabia zipi ninahitaji kurekebishwa, na ni hatua gani za vitendo ninaweza kuchukua ili kufikia kiwango kinachotakiwa au hata kukizidi. Hii hunifanya niwe mtu wa mipango mwenye malengo ya muda mfupi na mrefu na mwenye mwelekeo ulio wazi katika kazi yango. Zaidi ya haya, tathmini hunijenga katika mawasiliano na mahusiano kazini. Kupitia majadiliano ya tathmini, ninapata nafasi ya kueleza changamoto, ninaweza kutana nazo, kutoa maoni yangu na kusikiliza maelekezo au matarajio ya viongozi. Mawasiliano haya, huimarisha uwelewano, huondoa dhana zisizo haihi na kujenga mazingira ya kazi yenye uwazi wa kuheshimiana. Hii hunisaidia kujisikia salama na kuamini mfumo wa kazi uliopo. Kihisia, tathmini za kazi hunifundisha uvumulivu na ukomavu. Ninajifunza kukubali kuwa ukamilifu si rahisi kufikiwa na kwamba kukosea ni sehemu ya kujifunza. Badala ya kuogopa tathmini, ninajifunza kujiandaa vyema kufanya kazi kwa uaminifu na kuwa tayari kukubali matokeo kwa moyo wa kujifunza. Mtazamo huu hunisaidia kupunguza hofu na msongo wa mawazo unaoweza kuambatana na tathmini. Kwa ujumla, ninajihisi kuwa tathmini za kazi ni chombo muhimu cha maendeleo. Sio adabu. Zinaponitendea kwa haki, uwazi na heshima hunisaidia kukua kitaaluma na kibinafsi hunijenga kuwa mtu mwenye nidhamu anayejitambua na anayelenga ubora. Kwa sababu hiyo, nina zikubali tathmini za kazi kama sehemu ya kawaida na yenye manufaa katika safari yangu ya kazi na maendeleo ya maisha kwa ujumla.

Nimewai kusafiri kuenda mahali pazuri sana, msituni. Na uzoefu huo umeacha kumbukumbu ya kudumu akilini mwangu. Msitu unamvuto wakipekee kwa sababu unakupa hisia ya kuwa karibu sana na maumbile katika hali yake asili kabisa. Nilipofika, nilihisi utulivu wa ajabu ambao si rahisi kuupata katika maeneo ya mijini. Sauti za ndege, upepo unapovuma, taratibu kupitia matawi ya miti na harufu ya udongo wenye unyevunyevu, ulinifanya nijisikie nipo sehemu salama na tulivu sana. Ilikuwa ni kama akili na mwili wangu vilikuwa vinapumua upya baada ya uchovu ya maisha ya kila siku. Kilichonivutia zaidi mstuni ni uzuri wa mazingira yake bila kuguswa sana na shuguli za binadamu. Miti mirefu iliosimama kwa miaka mingi ilinionyesha nguvu na uvumilivu wa asili. Nilipokuwa nikitembea kwenye njia ndogo za msituni nilijifunza kuthamini ukimya kwa sababu haukuwa ukimya wa kutisha bali wa kutuliza. Kila hatua niliopiga ili nifanya nijisikie ni kiungana zaidi na mazingira na ilinipa nafasi ya kutafakari maisha yangu kwa kina. Bila kelele wala msukumo wa haraka wa dini dunia ya nje. Safari hiyo ilinisaidia pia kujifunza umuhimu wa kuhifadhi mazingira. Niliona wazi jinsi msitu unavyo saidia katika kusawazisha maisha. Kwanzia kutoa hewa safi hadi kuwa makazi ya viumbe mbalimbali. Kuona wanyama wadogo, ndege wa rangi tofauti na mimea aina nyingi kulinifanya nitambue kuwa kila kiumbe kinanafasi yake muhimu katika mzunguko wa maisha. Hali hii ilinijenga kimaadili na kunifanya nijisikie kuwa na jukumu la kulinda mazingira. Hata kwa hatua ndogo kama kuwepuka uchafuzi na kuhimiza uhifadhi. Kihisia, safari ya msituni ilinipa amani ya ndani ambayo ni ngumu kueleza kwa maneno. Nilijikuta nikikumbuka mambo mengi ya maisha, mafanikio changamoto na ndoto zangu, lakini kwa namna isio na msongo. Ilikuwa nitafakari yenye matumaini na shukurani. Msitu ulinifundisha kuwa maisha hayaitaji kuwa ya haraka kila wakati. Kuna thamani kubwa katika kupunguza mwendo wa kuishi katika wakati uliopo. Pia, msitu ulinipa nafasi ya kujitambua zaidi binafsi. Nilijifunza kuvumilia kwa sababu kutembea ndani ya msitu kuna itaji subira na umakini. Nilijifunza kuangalia unakokanyaga, kusikiliza mazingira yanayo kuzunguka na kuheshimu nguvu ya asili. Hii ilinisaidia kuona uhusiano kati ya nidhamu na ndani ya mafanikio ya inchi. Kwani bila umakini na heshima kwa mazingira, safari ingeweza kuwa ngumu au hata hatari. Zaidi ya hayo, safari hiyo ilinifanya kuthamini afya ya mwili na akili. Kutembea kwa umbali mrefu kupumua hewa safi na kujitenga na teknolojia kwa muda kunisaidia kujisikia mwenye nguvu na mchangamfu. Nilihisi kama mwili wangu ulikuwa unapata nafuu na akili yangu ilikuwa huru kufikiria kwa uwazi zaidi. Ilikuwa ni aina ya mapumziko ambayo, si ya kulala tu bali ya kupona na kujijenga upya. Kwa ujumla, kusafiri kuenda msutuni ilikuwa ni moja ya safari zenye maana kubwa kwangu. Ilinifundisha kutamini maumbile, kujitambua binafsi na kuishi kwa utulivu na shukrani. Hadi leo, ninapokumbuka safari hiyo nahisi amani ile ile niliohisi nikiwa pale. Ni mahali ambapo ningependa kurudi tena. Sio tu kwa uzuri wake wa macho, bali kwa uponyaji wa akili na roho unao upata unapokuwa karibu na asili.

Napenda sana kutumia muda na familia yangu kwa njia inayojenga upendo, maelewano na ukaribu wa kihisia. Kwangu, familia ni msingi wa amani ya moyo na chanzo kikuu cha nguvu ya ndani. Ninapokuwa na familia yangu hujiisi huru kuwa mimi mwenyewe bila hofu ya kuhukumiwa. Tunapokaa pamoja hata bila kufanya jambo kubwa. Uwepo wao hunipa faraja na kunikumbusha umuhimu wa mahusiano ya kweli kuliko mambo ya nje kama mali au mafanikio ya haraka. Mara nyingi napenda kutumia muda na familia yangu kwa kuzungumza kwa kina kuhusu maisha, changamoto na mipango ya badae. Mazungumuzo haya hunisaidia kujifunza kutokana na uzoefu wa wazazi au wazee wangu na pia hunipa nafasi ya kushiriki mawazo yangu. Tunapoongea kwa wazi, hujenga uaminifu na kuelewana zaidi. Hata mazungumuzo ya kawaida kuhusu siku ilivyokuwa yana thamani kubwa. Kwa sababu, huimarisha uhusiano na kuonyesha kuwa tunajali maisha kila mmoja. Pia, napenda kutumia muda na familia yangu kupitia shughuli za pamoja kama kula chakula pamoja. Wakati wa kula ni muda muhimu sana kwangu, kwa sababu ni wakati wakushirikiana, kucheka na kubadlishana hadithi. Chakula kinapokuwa tayari. Kila mtu akikaa mezani huleta hisia ya umoja na mshikamano. Hata chakula cha kawaida huwa na ladha ya pekee kinapoliwa pamoja na familia. Kwa sababu, kinacho changia si chakula tu, bali pia mazungumzo na furaha inayokuwepo. Wakati mwingine, napenda kutumia muda na familia kwa kusaidiana katika kazi za nyumbani au shughuli za kijamii. Kufanya kazi pamoja, kuna nifundisha mshikamano, uajibikaji na kuheshimiana. Iwe nukufanya usafi, kupika au kushughulikia kazi ndogo ndogo. Kushirikiana kuna fanya kazi iwe nye pesi na pia kunaleta furaha. Kupitia hali hizi, hujifunza kuwa familia sii tu mahali pa kupumzika, bali pia ni timu inayoshirikiana katika kila hali ya maisha. Katika nyakati za mapumziko, napenda kutumia muda na familia kwa kupumzika pamoja. Kusikiliza muziki, kutazama kipindi cha televisheni au kushiriki vichekesho. Muda huu hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo unaotokana na kazi au majukumu ya kila siku. Kucheka pamoja na familia hunifanya nijisikie mwepesi moyoni na hunikumbusha kuwa furaha ya kweli mara nyingi hupatikana katika mambo madogo lakini ya pamoja. Napenda pia kutumia muda na familia katika nyakati za kiroho, kama kuomba au kushukuru pamoja. Hii hunisaidia kujenga misingi ya maadili na kunikumbusha umuhimu wa shukrani, uvumilivu na upendo. Nyakati hizi, hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Na hunipa utulivu wa ndani, unaonisaidia kukabiliana na changamoto za maisha kwa imani na matumaini. Kwa ujumla, kutumia muda na familia yangu ni jambo linalonipa kipaumbele kikubwa sana maishani. Ni muda unaonijenga kihisia, kimaadili na kiakili. Familia hunipa msaada, kunitia moyo na kunikumbusha mimi ni nani hasa. Bila kujali changamoto au mafanikio niliokuwa nayo muda nilioutumia na familia yangu hubaki kuwa kumbukumbu ya thamani na nguzo muhimu ya furaha yangu ya maisha.

Ndio nagawanya taka zangu na ninaona hili kuwa si jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Siko si kwa manufaa yangu binafsi tu bali pia kwa ustawi wa jamii na mazingira kwa ujumla. Kugawanya taka kunanifanya nijisikie kuwa ninachangia kwa njia chanya katika kulinda mazingira yanayo nizunguka. Ninapoangalia taka kama plastiki, mabaki ya chakula, karatasi au chuma, ninaelewa kuwa kila aina ina njia yake sahihi ya kushughulikiwa. Na kutenganisha mapema kunarahisisha mchakato wa kurejeleza au kutupa kwa usalama bila kuharibu mazingira. Kwa upande wa taka ya chakula, ni vitu vinavyooza kwa urahisi. Ninavichukulia kama rasilimali badala ya mizigo. Mabaki ya vyakula mara nyingi huyatenga kwa ajili ya kutengeneza mboji au kuyaweka sehemu maalumu ili yatumike tena kwa njia ya kilimo au kuboresha udongo. Hii imenisaidia kuelewa kuwa taka si lazima ziwe mwisho wa matumizi, bali zinaweza kuwa mwanzo wa kitu kipya chenye manufaa. Mtazamo huu umebadilisha kabisa jinsi ninavyoona matumizi na utupaji wa vitu ninavyotumia kila siku. Kwa taka zisizooza kama plastiki, chupa na makopo. Nazitenganisha kwa uangalifu na kuzihifadhi mahali salama kabla ya kupelekwa kwa wakusanyaji au vituo vya kurejeleza. Ninajua plastiki ni moja ya changamoto kubwa za kimazingira. Hasa kwa sababu huchukua muda mrefu sana kuoza. Kwa kuitenganisha mapema, ninahakikisha kuwa haitachanganyika na taka nyingine na kusababisha uchafuzi mkubwa zaidi wa ardhi au maji. Hii inanipa amani ya moyo kwa kujua kuwa nachukua hatua ndogo lakini yenye hatari kubwa kwa muda mrefu. Kugawanya taka pia kumeongeza nidhamu na uwajibikaji wangu binafsi. Imekua ni mazoea yanayonifanya nitafakari kabla ya kununua au kutumia kitu fulani. Ninajiuliza ikiwa kifaa au bidhaa nitanunua itaongeza taka zisizo za lazima au kama kuna mbadala rafiki kwa mazingira. Kwa njia hii, kugawanya taka kumeenda sambamba na kupunguza taka. Jambo ambalo ni hatua muhimu zaidi katika kulinda mazingira. Zaidi ya hilo, tabia ya kugawanya taka imenifanya niwe mfano mzuri kwa watu wanaonizunguka. Hasa familia na marafiki. Wakati mwingine, watu huanza kwa kutojali. Lakini wanapoona jinsi ninavyofanya kwa udhabiti huanza kuuliza maswali na hata kuiga. Hii inanipa furaha kwa sababu najua mabadiliko ya kweli huanza na mtu mmoja mmoja. Kadri watu wengi wanavyoanza kugawanya taka zao ndivyo jamii nzima inavyo nufaika. Kugawanya taka pia kuna mchango wa moja kwa moja katika afya ya jamii. Taka zikichanganywa ovyo huweza kusababisha harufu mbaya. Kuzaliana kwa wadudu na hata magonjwan kwa kuzitenganisha na kuzitupa ipasavyo, mazingira yanakuwa safi na salama. Zaidi kwa watoto, wazee na kila mtu kwa ujumla. Hii inanifanya nihisi kuwa ninachangia si tu mazingira bali pia afya ya watu wanaoishi karibu nami. Kwa ujumla, kugawanya taka kwangu si jambo la hiari tena, bali ni sehemu ya maisha yangu. Ni tabia inayotokana na uelewa, maadili na dhamira ya kuona dunia ikiwa mahali pazuri zaidi. Kwa kizazi cha sasa na kijacho. Ingawa inaweza kuonekana kama kazi ndogo au isiyo na maana kwa wengine, ninaamini kwa dhati kuwa hatua hizi ndogo zikifanywa kwa uthabiti na watu wengi zinaweza kuleta mabadiliko makubwa. Na ya kudumu katika kulinda mazingira yetu.

Hapana, sijawai kuenda maonyesho ya sanaa, lakini kwa kweli, natamani sana kupata fursa hiyo siku moja. Ingawa sijapata uzoefu wa umoja kwa moja. Nimekuwa nikisikia na kusoma mengi kuhusu maonyesho ya sanaa. Na kila ninapofikiria kuyahusu huhisi kama ni ulimwengu mpana, uliojaa ubunifu hisia na ujumbe wa kina. Mawazo yangu hunipeleka katika kumbi lilizojaa michoro, vinyago, picha na kazi ya mikono ambazo kila moja ina hadhiti yake ya pekee. Hali hii hunifanya nitamani kushuhudia sanaa kwa macho yangu mwenyewe badala ya kuiona tu kupitia picha au kusimuliwa na wengine. Kile kinachonivutia zaidi kuhusu maonyesho ya sanaa ni uwezo wa sana kuwasiliana bila maneno. Msanii anaweza kueleza furaha, huzuni, matumaini, maumivu, ata changamoto za kijamii kupitia rangi, maumbo na mtindo mbalimbali. Nafikiri ningependa sana kusimama mbele ya mchoro au kazi ya sanaa na kujaribu kuelewa ujumbe wake kwa mtazamo wangu binafsi. Kila mtu anaweza kuona kitu tofauti katika kazi ile ile ya sanaa. Na hilo ndilo linalofanya sana iwe ya kipekee na yenye thamani kubwa. Pia natamani kuenda maonyesho ya sanaa kwa sababu naamini ni sehemu nzuri ya kujifunza na kupanua fikra. Sanaa huonyesha historia utamaduni na maisha jamii fulani kwa njia ya ubunifu. Kupitia maonyesho ya sanaa, mtu anaweza kujifunza kuhusu mitazamo tofauti ya maisha, changamoto za kijami, au hata mafanikio ya binadamu katika nyakati tofauti. Hii hunifanya nihisi kuwa sanaa si kwa ajili ya burdani tu, bali pia ni chombo muhimu cha elimu na uelewa wa dunia. Sababu nyingine inayofanya nitamani maonyesho ya sanaa, ni nafasi ya kukutana na watu wenye mawazo mapana na vipaji tofauti nafikiri mazingira ya sanaa huwavutia watu wanaopenda kufikiri kwa kina. Kujieleza na kujifunza mambo mapya. Kukutana na watu wa aina hii, kunaweza kunipa msukumano wa ubunifu na kunifanya nione maisha kwa mtazamo mpana zaidi. Inawezekana pia kupata hadhiti za kuvutia kutoka wasanii wenye wenyewe au wapenda sanaa. Jambo ambalo linaweza kubadilisha kabisa namna ninavyoona sanaa na maisha kwa ujumla. Kwa upande wa kihisia nahisi maonyesho ya sanaa yanaweza kuwa mahali pa kutuliza akili na roho. Kuangalia kazi za sana kwa utulivu bila haraka, kunaweza kunifanya nitafakari maisha yangu, hisia zangu na ndoto zangu. Ni kama aina fulani ya kutafakari kimya kimya ambapo akili inapumzika na moyo unapata nafasi ya kuhisi na kuelewa kwa undani zaidi. Nafikiri uzoefu huo, ungekuwa tofauti sana na burudani za kawaida. Kwa sababu, unahusisha hisia fikra na tafakari ya ndani. Ingawa bado sijapata nafasi ya kuenda maonyesho ya sanaa. Tamanio hilo linaendelea kukua ndani yangu. Najiambia kuwa siku moja. Nitajitenga na shughuli za kila siku. Na kuchukua muda wa kutembelea maonyesho kama haya. Ninaamini uzoefu huo. Utanifungua macho. Kuniongezea maarifa na labda hata kuniamsha kipaji cha ubunifu ambacho sijakigundua bado. Sanaa ina nguvu ya kubadilisha mtazamo wa mtu. Na ningependa sana kuishuhudia nguvu hiyo. Ana kwa ana.

Ninapokuwa, nimesimama au nimekaa nikisubiri kwenye mustari. Ujihisi mtulivu, mnyenyekevu, nanikiwa nimekubali hali ilivyo. Kwa angu, kusubiri nisehemu ya kawaida ya maisha ambayo haitaji kunipa hasira wala musongo wa mawazo. Ninaamini kuwa, kila mtu alie kwenye mustari anasababu yake ya kuwa hapo. Na sote tunapitia mchakato ule ule. Hii hivyo hakuna aliebora au wachini kuliko mwenzake. Mtazamo huu unisaidia kuwa mtulivu na kunifanya nikubali hali bila kujiskuma au kujiona nimeonewa. Kusubiri kwenye mustari unipa pia na fasi ya kujifunza ubumilivu. Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha kila siku. Maisha hayatoi majibu au matokeo kwa haraka kila wakati. Na mustari unakua mfano halisi wa hilo. Ninapotulia na kusubiri bila kulalamika na jikumbusha kuwa mambo mengi mazuri huchukua muda. Uvumilivu ninaujifunza katika hali ndogo kama hii. Unisaidia hata katika maamuzi makubwa maisha kama kazi, elimu au mipango ya badaya. Zaidi ya hilo ninapotulia nikiwa kwenye mustari. Mara nyingi hutumia muda huo kutafakari au kupanga mawazo yangu badala ya kuona kusubiri kama kupoteza muda na uona kama fursa ya kupumzisha akili wakatu mwingine naangalia mazingira yanayo ni zunguka watu wanao ni zunguka au hata kufikiria juu ya siku yangu na majukumu yanayoni subiri hali hii unifanya ni hisi kama muda haupotei bali unatumika kwa namna tulivu na yenye maana unye nyekevu unaonijia wakati wa kusubiri. Unifanya ni wahishimu wengine zaidi. Uwasielewi mtu anayesukumana au kukasirika kwa sababu ya ukuchelewa kidogo. Kwani kila mtu anaratiba na changamoto zake. Ninapokubali kuwa mimi nisehemu ya kundi linalo subiri. Unisaidia kuona umuhimu wanidhamu na utaratibu katika jami. Bila mistari na utaratibu mambo mengi yangekua vurugu. Hivyo kusubiri kunakua ishara ya kueshimu mfumo uliobo. Kisaikolojia, kusubiri kwa utulivu unisaidia kuthibiti hisia zangu, badala ya kuruhusu hasira au papara. Najifunza kuthibiti nafsi yangu, hili ni somo muhimu sana kwa sababu maisha mara nyingi hutueka katika hali zisizo chini ya uthibiti wetu. Ninapofanikiwa kubaki mtulivu kwenye mustari. Najua ninaimarisha uwezo wangu wa kukabiliana na changamoto kubwa zaidi kwa busara na utulivu. Pia, kusubiri kwenye mustari unikumbusha umuhimu wa usawa. Kila mtu husubiri zamu yake. Bila kujali hadhi, umri au nafasi yake katika jamii. Hii hunipahisia ya haki na mshikamanano wa kibinadamu. Ni wakati mdogo lakini wenye maana, unaunionyesha kuwa katika baadhi ya nyakati sote ni sawa na tunapaswa kuhishimiana. Kwa ujumla, kusubiri kwenye mustari, unifanya nijisikie mtulivu, mnyenyekevu na mwenye amani ya ndani. Sioni kama kero bali kama sehemu ya mafunzo ya maisha. Kupitia kusubiri na ajifunza uvumilivu, nidamu, eshima na kujitawala. Ni hali rahisi lakini yenye mafundisho makubwa ambayo hunisaidia kwa mtu alia komaa zaidi kisia na kiakili katika maisha kila siku.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini. Ni jukumu linalohusisha uwajibikaji na kuchukua dhamana ya matokeo ya kazi ninayofanya. Napenda sana hali ambayo inanifanya nijisikie kuwa nina mchango wa moja kwa moja katika mafanikio ya kazi au shirika kwa ujumla. Ninapopewa jukumu lenye uwajibikaji huisi kuwaminiwa na imani hiyo hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi kwa umakini na kwa uwadilifu. Kwangu kufanya kazi si tu kutimiza majukumu yaliyoandikwa bali nikua tayari kusimama na kusema. Hili ni jukumu langu bila kukwepa changamoto au lawama zinazoweza kujitokeza. Jukumu hili unifanya nitumie nidhamu binafsi kwa kiwango cha juu sana. Najifunza kupanga muda wangu vizuri kuweka vipaumbele sahihi na kuwakikisha kila ninachokifanya kina ubora unaotarajiwa. Ninapokuwa na jukumu kubwa, najua kuwa makosa madogo yanaweza kuathiri watu wengine au matokeo ya jumla ya kazi. Hivyo hunifanya niwe makini zaidi. Hali hii imenisaidia kukua kitaaluma kwa sababu kila siku najifunza namna ya kufanya maamuzi bora. Kuthamini hathari na kuchukua hatua kwa wakati unaofaa. Pia, napenda jukumu linalo nipa nafasi ya kushirikiana na wengine. Huku nikibaki nadhamana ya mwisho ya kazi kushirikiana unisaidia kujifunza kutoka kwa wenzangu. Kusikiliza mitazamo tofauti na kuboresha mawazo yangu. Hata hivyo, kubeba jukumu unifanya nisiwategemee wengine kupita kiasi. Bali ni waheshimu kama washirika muhimu katika kufanikisha malengo ya pamoja. Hii hunijenga kuwa mtu anayeweza kufanya kazi kwa timu lakini pia anayeweza kusimama peke yake inapo hitajika. Kihisia jikumu la uwajibikaji unipa kudhirika binafsi, kuridhika binafsi. Ninapomaliza kazi na kuona matokeo mazuri uhisi fahari ya ndani ambayo haiwezi kupimwa kwa mshahara pekee. Hisia ya kujua kuwa jitihada zangu zimieleta mabadiliko chanya unifanya nijisikie kuwa na thamani na kusudi kazini. Hata pale matokeo yanapokuwa si mazuri jukumu hili unifundisha kukubali makosa kujifunza kutokana nayo na kuboresha utendaji wangu. Badala ya kulaumu wengine. Zaidi ya hayo. Jukumu ninalo lipenda unisaidia kujenga uwaminifu na heshima kazini. Watu wanao wanapojua kuwa ninaweza kuwaminiwa na ninachukuwa kazi kwa umakini. Hunipa majukumu zaidi au kuniomba ushauri. Hii unifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya taasisi au timu uwaminifu huu hauji kwa maneno bali kwa vitendo ya kila siku. Kama kutimiza ahadi kuhishimu muda na kutoa matokeo yanayolingana na matarajio. Jukumu la uwajibikaji pia hunisaidia kukuza uongozi wa ndani. Hata kama sina cheo cha juu, ninaamini uongozi si lazima uwe na cheo. Bali ni tabia na mtazamo. Ninapochukua jukumu langu kwa umakini na wasaidia wengine kwa mfano nawapa motisha ya kufanya kazi vizuri na wakati mwingine kuwaongoza bila hata kutambua. Hili unifanya nijione nikikua sio tu kama mfanyikazi bali kama kiongozi anayejijenga taratibu. Kwa ujumla jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni lile linalonipa nafasi ya kuwa mwajibikaji mwenye nidhamu na mwenye mchango wa kweli. Ni jukumu linalonijenga kitaaluma, kimaadili na kihisia. Kupitia jukumu hili najifunza kuwa kazi bora hutokana na dhamira ya ndani. Si shinikizo la inje. Ndiyo maana kila ninapopata nafasi ya kubeba jukumu kubwa nalipokea kwa moyo mkunjufu, nikijua kuwa, linanisaidia kukua na kufikia kiwango bora zaidi cha uwezo wangu.

Ushauri ambao ningependa kuumpa mtu mwingine ni kwamba ajifunze kuwa na subira katika kila hatua ya maisha yake. Maisha hayana mstari mmoja ulio nyooka, yani milima, mabonde, kuchelewa na wakati mwingine kurudi nyuma. Watu wengi hukata tamaa haraka wanapoona mambo hayaendi kwa kasi wanavyoitarajia. Lakini ukweli ni kwamba, mambo mengi mazuri huchukua muda kukomaa. Subira hukupa nafasi ya kufikiria kwa utulivu, kufanya maamuzi bora na kuepuka makosa yanayotokana na pupa au hasira. Ushauri mwingine muhimu ni kujifunza kujidhamini na kujitambua. Mtu akijua ye ni nani? Anaweza kusimama imara hata mbele ya changamoto au maneno ya kukatisha tamaa kutoka kwa wengine. Kujidhamini hakumanishi kujiona bora kuliko wengine. Bali ni kujua dhamani yako, mipaka yako, na uweza wako. Ukijitambua, hauta kuwa mtumwa maoni ya watu. Na utaweza kuchagua njia inayokufaa bila kuishi maisha ya kuiga wengine. Ningependa pia kumshauri mtu awe tayari kujifunza kila siku. Dunia inabadilika kwa kasi. Na kile ulichokijua jana kinaweza kisitoshe leo. Kujifunza hakuhusiani tu na shule au vyeti. Bali pia kujifunza kuna tokana na makosa uzoefu kwa wengine na mazingira yanayo kuzunguka. Mtu anayejifunza kila wakati huendelea kukuwa kiakili, kiroho na hata kihisia. Elimu ya maisha haina mwisho na mtu anayekubali hilo huwa na nafasi kubwa ya kufanikiwa. Ushauri mwingine ni muhimu wa nidhamu na uwajibikaji binafsi. Mafanikio ya kweli hayaji kwa bahati mbaya. Bali yanatokana na maamuzi madogo yanayofanywa kila siku. Kuamka kwa wakati, kutimiza wajibu, kueshimu muda na ahadi ni mambo yanayojenga tabia imara. Nidhamu inaweza kuonekana ngumu mwanzoni, lakini matokeo yake huwa mazuri kwa muda mrefu. Mtu mwenye nidhamu huaminika na uaminifu hufungua milango mingi maishani vile vile, ningemshauru mtu ajifunze kuchagua marafiki kwa busara. Watu unao wazunguka wana mchango mkubwa sana katika mwelekeo wa maisha yako. Marafiki wazuri hukutia moyo, hukukosoa kwa upendo na hukusaidia kukua. Lakini marafiki wabaya wanaweza kukuvuta nyuma bila wewe kugundua. Si kila mtu anaye kuchekesha au anayekua karibu nawe ana nia njema. Hivyo ni muhimu kuchagua watu wanao kujenga kiakili, kimaadili na hata kiroho. Ushauri mwingine ni muhimu ni kujali afya yako, kimwili na kiakili. Afya ni musingi wa kila kitu unachotaka kufanikisha. Bila afya njema, hata ndoto kubwa zaidi zinaweza kuwa mzigo. Kula kwa kiasi, kufanya mazowezi, kupumzika vya kutosha na kutunza mawazo yako ni mambo ambayo mara nyingi hupuuziwa lakini yana muhimu mkubwa sana. Pia, ni muhimu kujifunza kuomba msaada pale unapohitaji kwani hakuna mtu aliye kamili au mwenye uwezo wa kubeba kila kitu peke yake. Mwisho kabisa, ningependa kumshauri mtu awe na shukrani katika kila hali. Kushukuru hakumaanishi kwamba maisha ni rahisi au hayana maumivu. Bali ni kutambua kwamba, hata katika katikati ya changamoto, bado kuna kitu cha kujifunza au kudhamini. Shukrani huleta amani ya moyo na hukusaidia kuona mbali zaidi ya matatizo ya sasa. Mtu mwenye shukrani huwa na mtazamo chanya wa maisha. Na mtazamo huo humsaidia kusonga mbele hata pale hali inapokuwa ngumu.

Ndiyo, ninafurahia kuwa na uhusiano mzuri na majirani zangu na kwa kweli, ninaowafahamu vyema. Kuishi katika jamii kunanifanya nitambue umuhimu wa majirani katika maisha ya kila siku. Si tu kwa sababu ya usaidizi wa moja kwa moja bali pia kwa sababu ya amani na ushirikiano unaojitokeza katika mahali tunapoishi. Majirani ni sehemu ya mtandao wa kijamii ambao unaweza kukusaidia pale unapohitaji msaada taarifa au hata ushauri wa haraka. Mimi hujijenga na majirani zangu kwa heshima mazungumzo ya kawaida. Na mshikamano wa kijamii unaowaonyesha kwamba kila mmoja ana thamani na nafasi yake katika jamii. Kila siku ninajitahidi kushirikiana nao kwa namna mbalimbali. Kuanzia kuzungumza kwa heshima, kushiriki habari za kijamii na kusaidiana pale ambapo kuna matatizo madogo au mahitaji ya haraka. Kwa mfano, pale kuna tatizo ndogo kama umeme, kutokuwepo au mvua kubwa kuharibu sehemu ya barabara. Majirani huwa tayari kusaidia kila mmoja, ushirikiano huu unaunda mazingira mazuri ya kuishi na unaleta hisia ya usalama na utulivu. Kwani unajua una watu wa kuaminika karibu nawe. Zaidi ya hapo. Ninaowafahamu majirani zangu hutoa faraja ya kihisia. Ni jambo la furaha sana. Kumjua jirani wako si mtu wa kelele asiyejali mazingira au anayekasirika kwa urahisi. Badala yake. Majirani wazuri hutoa hisia ya urafiki na heshima. Jambo linaloongeza kiwango cha amani katika maisha ya kila siku. Napenda pia kuwa na majirani ambao ni waaminifu wa waaminifu. Kwani hilo linanifanya nijisikie salama na huru kuendesha maisha yangu bila wasiwasi wa hila au usumbufu wa mara kwa mara uhusiano wa majirani pia ni njia nzuri ya kujifunza mambo mapya na kuimarisha ujuzi wa kijamii. Kutoka kwa majirani, unaweza kujifunza jinsi ya kushugulikia changamoto za kijami. Kushirikiana kwa heshima na hata kujaribu mbinu mbalimbali za kufanikisha maisha ya pamoja bila migongano. Hii ni aina ya elimu isiyo rasmi lakini yenye nguvu kwani inakuza tabia heshima, uvumilivu na mshikamano wa kijamii ambao ni msingi wa maisha bora ya kijamii. Kwa upande wa usaidizi wa moja kwa moja, majirani wanaweza kuwa msaada mkubwa pale unapokuwa umekosa rasilimali au unahitaji ushauri wa haraka. Hii inamaanisha kwamba unamtandao wa kijamii karibu nawe ambao unaweza kukusaidia kufanya maamuzi mazuri au kuondoa changamoto za haraka. Hii ni sehemu ya kujenga jamii, yenye mshikamano na kuimarisha mshikamano wa kijamii ambao una faida kwa kila mmoja. Ni muhimu pia kuonyesha shukurani na kuthamini uhusiano huu. Kila mara inapojitahidi kushirikiana, kusaidia au hata kutoa heshima kwa majirani zangu. Inarudishwa kwa njia ya mshikamano na usaidizi wa kuridisha. Hini dhahiri katika maisha kila siku kwani mtu anayeheshimika na majirani uanafuraha zaidi na unyenyekevu unao ongezeka. Jambo linalo ingeza amani na utulivu wa kijamii kwa ujumla. Uusiano wangu na majirani wangu ni wakaribu, mzuri na unaolenga mshikamano wa kijamii. Ninaona kuwa ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku ambayo huleta furaha, amani na usalama. Kujua majirani wako si tu husaidia katika changamoto za haraka. Bali pia huchangia katika ustawi wa kihisia, maadili na mshikamano wa kijamii ambao unakuza maisha bora ndani ya jamii. Hii ndiyo sababu ninaona majirani zangu kama sehemu muhimu sana ya maisha yo.